Muziki ninao upenda ni ule unaogusa moyo na kunifanya nijisikie huru bila kujali niko wapi au nafanya nini. Muziki kwangu si kelele tu bali ni hisia, ni hadithi na mara nyingi ni kama rafiki alie nielewa bila kuniuliza maswali. Kila wakati ninapo usikiliza nahisi kama mawazo yangu yanapumzika na roho yangu inapata nafasi ya kupumua. Kwa kawaida, napenda muziki wenye maneno ya maana. Napenda kusikiliza nyimbo zinazo simulia maisha ya kawaida, mapambano ya kila siku, upendo, matumaini na pia makosa ya kibinadamu. Muziki wa aina hii hunifanya nijione ndani ya wimbo kama vile msanii anazungumza nami moja kwa moja. Kuna nyimbo ambazo ukizisikiliza, zinakufanya ukumbuke safari yako ya maisha, watu uliokutana nao na hatua ulizopitia. Napenda pia muziki wenye mudundo laini, lakini venye hisia. Sio lazima ue wa haraka sana, hata ule wa pole pole hunigusa sana. Muziki wa polepole hunisaidia ni kitulia, hasa jioni au wakati nimechoka. Wakati mwingine napenda kukaa kimya ni kisikiliza wimbo mmoja mara kadhaa, nikielewa maneno yake, kwa akina, hapo ndipo muziki hunisaidia zaidi kwa sababu hunipa nafasi ya kufikiria na kujielewa. Hata hivyo siwezi kusema sipendi muziki wa kucheza. Kuna nyakati ambapo napenda muziki wenye nguvu unaochangamisha mwili na kunifanya nihisi furaha. Muziki wa aina hii napenda kuusikiliza wakati wa kufanya kazi nyumbani, kusafisha, au hata nikiwa safarini. Hunipa nguvu na hunibadilisha hali ya moyo haraka. Kitu kingine ninachokipenda kwenye muziki ni ukweli wa msanii. Napenda msamii anapo imba kutoka moyoni sio kujaribu kufurahisha kila mtu. Unapomsikiliza unahisi kuwa unaelewa anachokisema. Ata kama sauti si kali sana, mradi kuna ukweli, wimbo hunigusa. Kwa ujumla, muziki ninao upenda ni ule unaonifanya nijisikie hai, unaonipa amani na wakati mwingine unanipa nguvu ya kuendelea. Muziki hunitembeza kwenye mawazo, hunirudisha kwenye kumbu kumbu na pia hunisaidia kukabiliana na maisha ya kila siku Ndiyo maana muziki nisehemu muhimu sana ya maisha yangu na siwezi kuishi bila kusikiliza mara kwa mara.

Kwa kawaida nachaji kifaa changu mara moja kwa siku na mara nyingi hufanyika jioni au usiku. Hii ni kwa sababu mchana huwa nakitumia sana, hasa kuwasiliana, kuangalia taarifa na kusikiliza vitu mbalimbali. Kufikia jioni, chaji huwa imepungua na hapo ndipo naona ni wakati mzuri wa kukiunganisha na umeme. Ninapofika nyumbani baada ya shughuli za siku huwa naangalia kiwango cha chaji kwanza kama iko chini sana nachaji mara moja. Kama bado iko katikati naweza kusubiri kidogo labda baada ya kula au kupumzika. Napenda kuhakikisha kifaa changu kinachaji kwa utulivu bila kukimbizana nacho sana. Kwa sababu najua kukichaji mara nyingi bila mpangilio kunaweza kukiharibu betri. Kuna siku chache ambapo nalazimika kuchaji zaidi ya mara moja. Hasa kama nimetoka mapema asubuhi na nimerudi usiku sana. Au kama nimekuwa nikitumia kifaa kwa muda mrefu kutazama video au kuwasiliana sana. Katika hali kama hiyo, naweza kukichaji kidogo mchana nipungukie ghala, lakini hilo si jambo la kila siku. Napendelea kuchaji kifaa changu wakati sikitumii sana, mara nyingi usiku ninapolala. Asubuhi nikiamka nachukua kifaa kikiwa na chaji kamili na hilo hunipa amani ya akili siku nzima. Sipendi kuchaji kifaa mara nyingi sana kwa sababu inanifanya nihisi kama nategemea sana simu na pia napenda kuipa betri muda wa kupunzika. Kwa ujumla, nachaji kifaa changu mara moja kwa siku kwa mpangilio na kwa uangalifu. Hii inanisaidia kuhakikisha kifaa kiko tayari kunisaidia siku nzima bila kunisababishia usumbufu au wasiwasi wa chaji kuisha katika shughuli za siku.

Kila siku, natumia zana za dijiti ambazo zinanisaidia kuwasiliana, kupanga maisha yangu na kufanya kazi kwa uhurahisi zaidi. Zana hizi zimekua sehemu ya maisha ya kila siku na bila hizo mambo mengi yangekua magumu au yangenichuka. Mda murefu sana. Kwanza kabisa, zana ninayotumia zaidi ni simu yangu. Simu inanisaidia kuwasiliana na watu wa familia, marafiki na pia watu wa kazi. Kupitia simu, napiga simu, natuma ujumbe na pia napokea taarifa muhimu. Kuna siku hata kabla sijatoka kitandani naangalia kama kuna ujumbe wowote wa muhimu ili nijue siku inaanza aje. Simu imenisaidia sana kukaa karibu na watu hata kama hatuko pamoja kimwili. Pili, natumia sana mitandao ya kijami. Hapa ndipo napata habari nawasiliana na watu wengi kwa wakati mmoja na pia kujifunza mambo mapya. Kupitia mitandao hii naweza kuona kinacho endelea katika jamii, kusoma mawazo ya watu wengine na hata kupata motisha. Siitumi kupita kiasi lakini ni sehemu ya siku yangu kwa sababu inasaidia kubaki na taarifa. Pia natumia zana za kupanga muda. Hizi hunisaidia kukumbuka mambo muhimu kama kazi ninazopaswa kufanya, tarehe za mwisho au mipango ya siku. Kuandika mambo haya hunisaidia kuepuka kusahau na kunifanya nipange siku yangu vizuri. Bila kupanga, siku inaweza kupita bila mafanikio. Kwa upande wa kazi natumia zana za wa masiliano ya kikazi. Kupitia zana hizi, tunawasiliana kama timu, tunashirikiana kazi na tunapeana taarifa kwa haraka. Hii ni muhimu sana hasa pale kazi inapohitaji ushirikiano na watu wengi. Inarahisisha kazi na kupunguza mkanganyiko. Pia natumia zana za kujifunza, kuna nyakati inapenda kusoma makala, kusikiliza maelezo, au kujifunza ujuzi mpya kupitia simu au kompyuta. Hii inanisaidia kukuza maarifa yangu na kubaki nikiwa na kuelewa wa mambo mapya yanayotokea kila wakati.

Mafunzo ya kazi ambayo yamenisaidia zaidi ni yale ambayo yalikuwa ya vitendo na yalihusiana moja kwa moja na kazi ya kila siku. Sio yale ya nadharia tu. Mafunzo hayo yalinisaidia kubadilisha mtazamo wangu wa kazi, kuboresha namna ninavyofanya kazi na watu na pia kulipa ujasiri wa kushugulikia changamoto bila kuogopa. Kwanza kabisa, mafunzo yaliyonisaidia sana ni mafunzo ya mawasiliano kazini. Kabla ya mafunzo haya, nilikuwa nafanya kazi yangu vizuri, lakini sikuwa najua jinsi ya kueleza mawazo yangu kwa uwazi au jinsi ya kusikiliza wengine kwa umakini. Katika mafunzo haya, nilijifunza umuhimu wa kusikiliza kwanza kabla ya kujibu, kutumia maneno yenye heshima na kueleza jambo kwa njia rahisi ili kila mtu aelewe. Hii ilinisaidia sana hasa wakati wakufanya kazi na wenzangu au kushughulikia wateja kwa sababu nilianza kuona mabadiliko katika jinsi watu walivyokuwa wakiniitikia. Pili, mafunzo ya usimamizi wa muda yamenisaidia sana. Mafunzo haya yalinifundisha jinsi ya kupanga kazi zangu kulingana na kipaumbele badala ya kufanya kila kitu kwa haraka bila mpangilio. Nilijifunza kutengeneza ratiba ya siku, kugawanya kazi kubwa kuwa sehemu ndogo na kujua ni kazi ipi ifanyo kwanza. Hii ilinisaidia kupunguza msongo wa mawazo kazini na kunifanya nimalize kazi kwa wakati bila pressure nyingi. Pia nimesaidika sana na mafunzo ya kufanya kazi kama timu. Katika mafunzo haya, nilijifunza kuwa kazi haifanywi na mtu mmoja peke yake. Nilijifunza kushirikiana na wengine, kuheshimu maoni tofauti na kusaidiana pale ambapo mtu anaona amekwama. Mafunzo haya yalinifundisha kuwa hata kama una uwezo wako binafsi, ukishirikiana na wengine, matokeo yanakuwa bora zaidi. Mafunzo mengine yalinisaidia niya kukabiliana na changamoto kazini. Hapa nilijifunza kutulia wakati watatizo, kutafuta suluhisho badala ya kuloumu watu na kuangalia tatizo kama fursa ya kujifunza. Nilisha sana kwa sababu niliacha kuogopa makosa na nikaanza kuyaona kama sehemu ya ukuwaji.

Ndio, napenda kujaribu teknolojia mpya, lakini nafanya hivyo kwa tahadhari na kwa kuelewa inasaidia nini katika maisha yangu. Mimi si mtu wa kukimbilia kila kitu kipya kinapotoka, bali napenda kwanza kuelewa teknolojia hiyo inafanya kazi gani, inanirahisishia nini, na kama kweli inaleta faida ya muda mrefu. Kwa mfano, inapopata programu mpya au kifaa kipya napenda kuanza kwa kukitumia pole pole najifunza hatua kwa hatua naangalia jinsi kinavyofanya kazi na kujaribu kukitumia kwenye mambo ya kawaida ya kila siku. Kama nitaona kinanisaidia kuokoa muda au kunirahisishia kazi, basi nakikubali na kuendelea kukitumia. Lakini kama ni teknolojia ambayo inaniletea usumbufu au kunichanganya bila faida, huwa sioni haja ya kuendelea nayo. Napenda teknolojia mpya kwa sababu inanipa njia mpya za kufanya mambo. Kwa mfano, teknolojia imenisaidia kuwasiliana na watu kwa urahisi zaidi, kufanya kazi nikiwa mahali popote na kujifunza mambo mapya bila kulazimika kuenda mbali. Kuna mambo ambayo zamani yalikuwa yanachukua muda mwingi, lakini sasa yanafanyika kwa dakika chache tu kwa msaada wa teknolojia. Hata hivyo, napenda pia kuweka mipaka. Si kila wakati nataka kuwa kwenye simu au kifaa fulani. Kuna nyakati napendelea kukaa bila teknolojia kidogo ili nipumzike kiakili. Najua teknolojia ni nzuri, lakini pia najua matumizi ya kupita kiasi yanaweza kunichosha. Kwa ujumla, napenda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu inanisaidia kukuwa, kujifunza na kufanya mambo kwa urahisi. Lakini napendelea kuitumia kwa busara, kwa mpangilio na kwa kuelewa mathumuni yake. Teknolojia kwangu ni chombo cha kunisaidia, si kitu cha kunitawala.

Wakati napofuraha kuwa nyumbani, napenda kufanya mambo ambayo yananifanya nijisikie salama, tulivu, na ninaweza kuwa mimi mwenyewe. Nyumbani kwangu si mahali pa haraka au presha, bali ni mahali pa kumzika na kujiponya baade ya siku ndifu. Kwa hivyo, napenda kutumia muda huo kwa shughuli za kawaida ambazo zina nifanya nijisikia vizuri. Kwanza kabisa, napenda kukua na muziki wa utulivu. Hii ni moja ya njia za haraka za kubadilisha hisia na kuleta furaha. Napenda kuweka muziki wa pole pole au nyimbo ambazo ni nafahamu vizuri kisha na shusha sauti kidogo. Ni kakaatu nikisikiliza. Muziki unafanya nyumbani kuwa na hisia nzuri na mara nyingi unaniweka katika hali ya furaha bila hata kujua. Pili, napenda kufanya kazi ndogo za nyumbani kwa utulivu. Hii inaweza kuwa kupika chakula cha rahisi, kusafisha kidogo, au kupanga vitu kwa mpangilio. Siku zote napenda kufanya hivi kwa njia ya polepole, si kwa haraka. Unapofanya kazi kidogo kwa utulivu, unajisikia kuwa unaishi maisha yako kwa mpangilio, na hiyo inakufanya uwe na furaha. Zaidi ya hayo, napenda kuangalia video au kipindi kidogo. Si kitu kizito au cha kuendelea muda mrefu, lakini kitu kidogo kinachonifurahisha kama video ya kuchekesha au kipindi cha kusisimua. Hii husaidia kuondoa msongo wa mawazo na kunifanya na cheka tu au kufurahia kwa muda. Pia napenda kuzungumza na watu wa nyumbani. Hii ni kwa sababu nyumbani ni mahali ambapo unaweza kuwa na mazungumzo ya kweli bila kujali unachokifanya. Tunacheka, tunasimulia mambo ya siku na mara nyingine tunapanga mambo ya kesho. Mazungumzo haya yananifanya nijisikia kuwa na familia na marafiki karibu na hiyo ni furaha kubwa. Na mwisho, napenda kupumzika tu, hii inamanea kukaa kitandani, au kwa kiti, nikiangalia mandhari ya nje, au nikifikiria mambo ya maisha. Wakati mwingine sihitaji kufanya kitu chochote, nipo tu, na hiyo ndiyo furaha ya kweli.

Hekima nilio jifunza maishani ni kwamba maisha ni mfululizo wa hatua ndogo ndogo na si lazima kila kitu kifanyike mara kwa mara au mara moja au kwa haraka. Hii ni somo ambalo nimejifunza kwa njia ya maisha si kwa kusoma tu. Kwanza kabisa nimejifunza kwamba uvumilivu ni nguvu. Watu wengi wanafikiri uvumilivu ni kuwa na subira tu lakini kwangu ni zaidi ya hapo. Uvumilivu ni kujua kusubiri wakati sahihi wa kufanya kitu na kutokua na haraka ya kupoteza akili. Mara nyingi, mambo mazuri huja pole pole na ukikimbilia kwa nguvu unaweza kupoteza nafasi nzuri au kufanya maamuzi ambayo hayana maana. Pili, nimejifunza kwamba kosa ni sehemu ya mafanikio. Hii ni hekima ambayo imenisaidia sana. Wakati mingine mtu anapuangalia nyuma, anaona makosa yake na anajisikia vibaya. Lakini, mimi nimejifunza kuwa makosa ni darasa la maisha. Kila kosa unalofanya ni somo la kujifunza. Na ukijifunza haraka, unakuwa na nguvu zaidi ya kufanya mambo vizuri siku ya kesho. Tatu, nimejifunza kwamba watu ni muhimu zaidi ya vitu. Maisha ya naweza kutupa fursa ya kupata vitu, pesa au hadithi. Lakini ikiwa huna watu wa karibu, mambo hayo hayana maana. Hivyo nimejifunza kuthamini familia, marafiki na wale ambao wako karibu nawe. Hata wakati mtu anakupiga moyo au anakusaidia kwa jambo dogo, unapaswa kuthamini. Nne nimejifunza kwamba kujithamini ni msingi wa maisha. Hii inamaana ya kujua dhamani yako, kusimama kwa heshima na si kuruhusu watu kukudharau. Wakati mwingine watu wanajaribu kukudharau au kukupiga chini, lakini ikiwa unajua thamani yako, huwezi kuruhusiwa kutendewa vibaya. Hii inakueka kwenye njia ya kuwa na amani ya ndani. Na mwisho, nimejifunza kwamba kila kitu kina mzunguko wake. Kuna nyakati za furaha na kuna nyakati za changamoto, lakini wakati wa changamoto, si mwisho wa dunia. Hekima ya maisha ni kujua kwamba baada ya giza kuna mwanga na baada ya mvua kuna jua. Hivyo ni muhimu kuwa na matumaini na kuendelea mbele.

Kinywaji ni nachopenda kunywa asubui ni chai ya tangawizi. Kwa kawaida siku za kawaida napenda chai ya kawaida. Lakini asubui hasa napenda chai ya tangawizi kwa sababu inanipa nguvu na kunifanya nijisikie safi. Chai ya tangawizi ni nzuri sana kwa sababu tangawizi kutoa joto ndani ya mwili na inasaidia kuamka vizuri. Unapoanza siku na chai hiyo, unahisi kama mwili unaanza kufanya kazi pole pole na akili inaanza kuwa macho. Pia napenda kuongeza kidogo skari lakini si nyingi sana, ili isiwe tamu sana na isiniongeze usingizi. Pia napenda kunywa maji ya moto asubui hasa kama ni meamka na mwili wangu unaitaji kupumzika. Maji ya moto husaidia kuamsha tumbo na pia husaidia kuondoa uchovu. Wakati mwingine kabla ya kunywa chai, napenda kunywa maji ya moto kidogo ili kuamsha mwili. Kwa upande mwingine, kuna siku napenda kunywa kahawa asubui lakini si kila siku. Kahawa inanisaidia kuamka haraka na kunipa nguvu ya kuanza kazi. Lakini napendelea sikunye nyingi sana ili isiathiri usingizi wa jioni. Kwa hiyo asubui napenda kunywa chai ya tangawizi, mara nyingine maji ya moto na siku nyingine kahawa kidogo. Hii ni njia nzuri ya kuanza siku kwa nguvu na kwa utulivu.

Napenda kujenga mahusiano kwa kuonyesha heshima. Sio heshima ya aina ya nakuiga tu, mbali heshima ya kweli ambayo inaonyesha mtu unamjali na unamwona kama binadamu. Kwa mfano, napenda kuanza siku kwa kuwasalimu watu hata kama ni kwa maneno machache tu. Nikiona mtu naamka na kumuambia mambo au habari. Kwa sauti ya kawaida, sio ya juu sana. Hii inanisaidia kujenga mazingira ya uaminifu, maana watu wanapojua unaongea kwa heshima, wanakuelewa na wanakujibu kwa heshima pia. Napenda kusikiliza kabla ya kuongea. Hii ni kitu ambacho, watu wengi hawafanyi, lakini kwangu ni muhimu sana. Wakati mwingine wenzangu wanaweza kuwa na shida au msongo wa mawazo, na wanapokuwa wanazungumza, Mimi siwaingizi mawazo yangu kwa nguvu na wasikiliza kwanza na nashugulikia yale wanayosema kwa utulivu. Hii inawafanya wajisikie kuwa wanathaminiwa na mara nyingi inajenga uhusiano mzuri kwa sababu wanajua unawaelewa. Napenda kusaidiana bila kusubiri tuzo. Hii inamaana ya kama kuna mtu anauliza msaada au anaonekana anahitaji msaada, Mimi nikiweza namsaidia si lazima niwe na nafasi ya kuongea juu yake Lakini nashiriki kwa moyo wangu Kwa mfano, kama kuna kazi inayoonekana inasumbua mtu nikiwa na muda namsaidia Hata kwa mambo madogo kama kupanga faili au kwangalia taarifa au hata kutoa ushauri hii hufanya mahusiano ya kazi kuwa mazuri Kwa sababu kila mtu anajua kuna mtu anaweza kumsaidia Napenda kuwa mwenye uwazi wa ukweli. Hii si kwa maana ya kuongea vibaya au kukosoa bila huruma. Bali ni kuongea kwa njia ya kuonyesha ukweli bila kumuumiza mtu. Kama kuna jambo linalotokea kazini ambalo haliko sawa, mimi nitaongea kwa njia ya heshima na nitaeleza tatizo kwa uwazi. Hii inajenga uaminifu maana watu wanajua sio nina cheza mchezo. Bali nachukua mambo kwa uzito na nataka tu kazi iwe sawa. Mwisho, napenda kujenga mahusiano kwa kutafuta mambo ya pamoja Hii inamana ya kuzungumza na wenzangu kuhusu maisha yao, familia, au mambo ya kawaida kama michezo, muziki, au hata chakula Si lazima tuzungumze kazi kila mara Kwa mfano, nikiona mtu anapenda mpira, tunaongea kuhusu mechi za wiki au nikiona mtu anapenda muziki, tunazungumza kidogo Hii husaidia watu kujiskia karibu na wewe na inafanya mazingira ya kazi kuwa ya kirafiki.

Ndiyo ni naweza kusema kwamba natumia mfumo wa usalama wa vidole, fingerprint, kwenye simu yangu na kwa kweli ni kitu ni nachokiona ni muhimu sana kwa sababu kinanifanya ni jisikia salama zaidi. Lakini siotu kwa sababu ni teknolojia, bali pia kwa sababu ni rahisi na haraka. Hasa wakati unahitaji kufungua simu haraka bila kuandika nambari au maneno ya siri. Kwanza kabisa, ni natumia mfumo wa vidole kwa sababu ni rahisi. Unapuamka subuhi na bado ukuusingizini, si rahisi kukumbuka paswadi ndefu au kuandika patan kwa haraka, lakini ukiweka kidole tu, simu inafunguka kwa haraka na huwezi kuumia wakati. Pia, wakati unafanya kazi au ukiwa na haraka, si rahisi zaidi kutumia kidole kuliko kuandika neno lasiri. Kwa hiyo ninjia ambayo inanisaidia sana katika maisha ya kila siku. Ninatumia mfumo wa vidole kwa sababu unakueka salama. Kwa kawaida, simu huwa na tarifa nyingi za kibinafsi kama picha, ujumbe na vitu vya kazi. Ukiwa na mfumo wa vidole, inamana mtu asie na kibali hawezi kufungua simu yako kwa urahisi. Hii ni muhimu hasa kama unawatoto au watu wengine nyumbani ambao wanaweza kuchukua simu kwa bahati. Kwa kutumia kidole, najua tarifa zangu ziko salama. Ninatumia mfumo wa vidole kwa sababu unaweka salama wa ziada. Hii inamanisha kwamba. Hata kama mtu anaweza kuona patani yako unambari yako, bado hawezi kufungua simi yako kwa sababu kidole kinaitajika. Kwa hiyo ni kama nguo ya ziada ya usalama. Hii inaniweka kwenye amani, hasa kama simu imepotea au ikapotea kwanjia nyingine. Najua kuwa kwa mtazamo wa kwanza, simu haiwezi kufunguka kwa urahisi. Lakini pia kuna wakati mfumo wa vidole unaweza kutokufanya kazi vizuri, hasa kama kidole kikokavu au umechoka. Wakati mungine unapo ingia kwa baridi au unakua umevama ufuta kwenye kidole, simu inaweze kakataa kusoma. Lakini kwa ujumla, mimi bado napendelea kutumia mfumo wa vidole kwa sababu faidazake ni nyingi kuliko hasara.

Rangi ni nayo pendezwa nayo ni blu, lakini sio blu ya nguvu sana ni ile blu ya kimya kidogo ambayo inakufanya ujisikie tulivu. Kwa kweli, blu inanifanya nijisikie kama kuna amani ndani ya moyo na inanikumbusha vitu vya kawaida vya maisha kama anga, maji na utulivu wa siku. Kwanza, napenda blu kwa sababu inaonekana safi na ya kuaminika. Watu wengi wanaona blu ni rangi ya utulivu na kwa mimi ni sawa. Nikiona kitu kilicho blue, mara nyingi nakuwa na hisia Kuna mpangilio na hakuna vurugu Hii ni kwasababu blu ni rangi ambayo haipendelei sana kwa macho na mara nyingi inaonekana nzuri hata ukiiona kwa mudamrefu Pili, blu inanifanya nikumbuke mazingira ya nje Kwa mfano, napenda kuangalia anga asubuhi au wakati wa jioni na mara nyingi anga huwa rangi ya blu Hii inanikumbusha kwamba maisha ni makubwa na kuna vitu vyambali vinavyoweza kutokea. Pia, blu ya maji ya bahari au ya ziwa inanikumbusha utulivu, furaha ya kwenda mbali. Ni rangi inayofanya vitu viwe vya heshima kidogo kwa mfano. Nguo za rangi ya blu mara nyingi zinaonekana safi na zinaonekana kama mtu anamtazamo wa busara. Hii ni sababu nyingine ambayo inanifanya nipende rangi hii ya blu. Maana napenda vitu vinavyoonekana vya heshima, vya utulivu na vyenye kuvutia. Na mwisho, napenda rangi hii kwa sababu ni rangi ambayo inaweza kuendana na rangi nyingine nyingi. Kwa mfano, inaendana vizuri na nyeupe, nyeusi na hata rangi ya kijani. Hii inafanya rangi hii kuwa rahisi kutumika katika nguo vitu vya nyumbani au hata katika vifaa vya kazi.

Asubuhi hii, nilianza kwa kuamka mapema kidogo kama kawaida, lakini nikiwa nimepata usingizi mzuri. Nilianza kwa kuamka na kupiga pumzi kidogo, kisha nikajitazama kidogo kama kuna kitu nilichokihitaji kufanya. Kisha nikajipanga kwa kuharaka kwa ajili ya siku, nikavaa nguo na kujiandaa kwa kazi. Siku hizi napenda kuanza siku kwa utaratibu, maana inafanya niondoke kwa amani na si kwa haraka sana. Baada ya hapo nilifika jikoni na nikatengeneza chai ya tangawizi, hii ni kitu ambacho napenda sana asubuhi, maana inafanya mwili uamke vizuri na pia inanifanya nijisikie safi. Nilipika chai kwa moto wa kawaida, nikaweka tangawizi kidogo, kisha nikasubiri, ikachemka na nikaipima ndani kidogo. Baada ya chai, nilikula chakula cha asubuhi kidogo, si kitu kikubwa, lakini nilichokula ni ka mandizi na chapati kidogo. Nilijua lazima nipate nguvu kwa kazi, lakini si kutaka kula sana ili nisionekane mzito. Kisha nilichukua muda wa kutazama taarifa kidogo kwenye simu, siku hizi napenda kusoma habari za haraka au kuangalia ujumbe kutoka kwa watu wa karibu. Lakini nilijua siwezi kutumia muda mwingi kwa simu, kwa hiyo nilichukua dakika chache tu, nikasoma ujumbe muhimu, kisha nikapanga ratiba ya siku. Baada ya hapo nilifanya mazoezi kidogo. Siku hizi napenda kufanya mazoezi ya kawaida kama kutembea kwa kasi au kufanya squat kidogo. Nilifanya mazoezi ya dakika kumi lakini hiyo inanifanya niwe na nguvu na moyo wangu upige vizuri. Mazoezi haya yananisaidia sana kuamka na kujiandaa kwa kazi. Baada ya mazoezi, nilijiandqa kuenda kazi na kufanya shughuli za siku. Niliweka vitu vyangu kwenye mfuko, nikapima kama nimechukua vitu muhimu kama simu, pesa na kalamu. Kisha nikatoka na kuanza safari ya mahali nilipokuwa nikienda.

Kitabu ninachokipenda zaidi ni kile ambacho nimekisoma kwa muda na kilinibadilisha kwa namna fulani. Si tu kwa maana ya burudani, bali kwa maana ya namna ya kufikiria maisha. Kati ya vitabu vingi, kuna kitabu kilichonifanya nifikirie sana na hicho ni kitabu cha kila nchi inasiri zaidi ya moja. Hii ni mfano wa kitabu cha kiswahili kinachoweza kuwa kinahusu maisha na mafundisho. Niliposoma kitabu hiki, nilipata hisia kwamba maisha ni mfululizo wa masomo. Na kwamba kila mtu ana hadithi yake. Kitu ninachokipenda zaidi kuhusu kitabu hiki ni mtiririko wake wa hadithi. Sio kitabu cha maneno magumu bali ni kitabu ambacho kinaongea kwa lugha ya kawaida. Na unajisikia kama unaongea na rafiki. Na hapo ndipo nilipoanza kupenda sana. Kitabu kinapokuja na hadithi unapata kuungana na wahusika, na unajua kwamba hata wewe unaweza kupata changamoto kama hizo. Lakini pia unaweza kushinda Hii inafanya kitabu kuwa cha karibu na maisha ya kila siku. Kitabu hiki kilinifundisha umuhimu wa uvumilivu na imani. Wahusika walikua na matatizo mengi lakini walipendelea kusimama na kuendelea mbele. Hii ilinifundisha kwamba hata kama maisha yanakupiga, bado unaweza kusimama na kuendelea. Hata kama unachelewa, bado unaweza kufika. Hili ni somo ambalo linasaidia kila siku, hasa wakati napata changamoto kazini au nyumbani. Kitabu hiki kilinifundisha kuwa na heshima kwa watu. Wahusika walikuja kutoka kwa maisha tofauti, na walihitaji kuelewana. Kitabu kilinifundisha kwamba watu wanaweza kuwa tofauti, lakini bado wana haki ya kuheshimiana. Hii ni kitu ninachokiona ni muhimu sana kwa sababu dunia ya leo, ina watu wengi na tofauti nyingi na ni rahisi kutoelewana. Kitabu hiki kili nifanya niwe na hamu ya kusoma zaidi. Baada ya kukisoma nilihisi kama nilitaka kusoma vitabu vingine na nilianza kujua kuwa kusoma sio kazi. Bali ni burudani ya akili. Nilianza kusoma vitabu tofauti na kila kitabu kilikuwa kinaongeza kitu kipya kwangu.

Chakula cha jadi ninachopenda zaidi ni ugali na skumawiki. Kwa kweli, hii ni mchanganyiko ambao nathani watu wengi wa Nairobi na Kenya kwa ujumla wanapenda. Kwa sababu ni rahisi ni tamu na inafanya ujisikie umeja. Nikisema ugali na skumawiki si lazima iwe kwa siku ya kawaida tu, bali mara nyingi napera ni kile kwa sababu ni kitu kinachonifanya ni jisikie nyumbani. Kwanza kabisa, ugali ni chakula ambacho kinatengeneza hisia ya utulivu. Unapokula ugali, unajua unapata nishati kwa muda mrifu Hii ni muhimu sana kwa wale wanaofanya kazi nzito au wanaenda shule Kwa upande wangu, napenda ugali kwa sababu unachanganya vizuri na vyakula vingine na unaweza kula kwa njia mbalimbali mbali Unaweza kula ugali na mboga na unaweza kula ugali na nyama au hata na samaki ugali ni chakula ambacho kinakufanya ujisikie kama unarudi nyumbani hasa ukiwa umeshiba Sikuma wiki nao ni mboga ambayo napenda sana kwa sababu ni tamu na ina harufu nzuri wakati inapikwa. Skuma wiki inakua nzuri hasa ukiipika kwa mafuta kidogo na vitungu na kisha ukoongeza chumvi kidogo. Maranyingi napenda kwa sababu inapikwa vizuri na naipenda ile ambayo bado ina rangi ya kijani na haijapikwa sana. Hii inafanya iwe ya crunch kidogo na inabaki na latha yake ya asili. Pia skumawiki ni mboga ambayo inakufanya ujisikie afya, maana inarirutubisho na inasaidia mwili. Na zaidi ya yote, ugali na skumawiki ni chakula cha jadi kinachofanya watu wakumbuke nyumbani. Nikikula ugali na skumawiki, ninakumbuka wakati wa familia, hasa wakati wa mapumziko au sikukuu. Hii ni kitu kinafanya nijisike vizuri maana chakula kinaongea hadithi ya maisha ya nyumbani. Hata kama ni chakula rahisi, bado kinanifanya nijisike furaha. Kwa hiyo, ni chakula cha jadi ninachopenda kwa sababu ni rahisi, ni tamu na kinanifanya nijisikie nyumbani. Ni chakula kinachonipa nguvu na pia kinanipa hisia nzuri ya utulivu. Hiyo ndiyo sababu napenda chakula hiki zaidi na mara mingi ninachokula kwa furaha ni ugali na sukuma wiki.

Kwanza kabisa, ninapofika kazini napenda kuchukua muda kidogo kujiandaa kwa siku. Siwezi kuanza kazi maramoja bila kupanga, maana napata hisia ya kuchanganyikiwa. Kwa hiyo, kitu cha kwanza ninachofanya ni kupanga mezani mwangu. Naanza kwa kutengeneza sehemu ya kazi iwe safi na kuondoa vitu visivyo hitajika. Hii inafanya akili yangu ipate utulivu na pia inafanya niwe na nafasi ya kufanya kazi kwa ufanisi. Baada ya hapo, ninachukua simu au kompyuta yangu na kuangalia kazi ambazo zilikabithiwa jana. Naanza kwa kusoma barua pepe au ujumbe wa kazi ili nijue kama kuna kitu muhimu nilichotakiwa kufanya leo. Hii ni muhimu kwa sababu mara nyingi kuna taarifa mpya au kazi ambayo inahitajika kufanyika kwa haraka. Kwa hiyo napenda kuanza kwa kuelewa ni nini kinahitajika kufanywa na ni nini kinahitaji kupewa kipaumbele siku hiyo. Kisha, napanga orodha ya kazi ya siku. Nimegundua kuwa kuandika listi ya vitu vya kufanya kunanisaidia sana kwa mfano naandika vitu vitatu au vinne muhimu ambavyo lazima vifanyike leo na kisha vitu vingine vinavyoweza kusubiri. Hii inafanya ni shindwe kuchukua mambo mengi kwa wakati moja na kuanza kupoteza muda. Kwa hivyo, orodha ya kazi inanisaidia kuwa na muelekeo. Pili, napenda kuchukua muda kidogo kuwasiliana na timu yangu au na watu ninaofanya kazi nao. Hii inaweza kuwa kwa njia ya ujumbe au kwa mkutano mfupi wa dakika chache. Kila siku huwa tunapanga kidogo ili kuelewana kama kuna kazi mpya au kama kuna mabadiliko. Hii ni muhimu kwa sababu inazuia kutokea kwa makosa au kutokuelewana na pia inasaidia kujua kama kuna mtu anahitaji msaada mahali. Na mwisho, ninapokuwa tayari, ninachukua kazi ya kwanza ambayo ni muhimu zaidi. Mara nyingi napendelea kuanza na kazi ngumu kidogo kabla ya kazi rahisi. Hii ni kwa sababu akili yangu iko fresh asubuhi na kama nitaanza na kazi ngumu, nitakuwa nimefanya kazi kubwa na baadaye nitakuwa na kazi rahisi. Hii inafanya siku yangu iwe na mwendo mzuri na siwezi kusonga pole pole.

Kwa kawaida, mimi napenda kutumia wifi zaidi, lakini si kila wakati. Kwa kawaida, napendelea wi-fi kwa sababu ni ya haraka na ya gharama nafuu, ikilinganishwa na data ya simu. Kama niko nyumbani au ofisini, napata wi-fi. Na hiyo inanifanya niwe na uhakika wakuweza kutumia interneti bila kuangalia kiasi cha data kinachobaki. Hii ni muhimu sana hasa kwa kazi au kwa matumizi ya kawaida. Kwa kutazama video au kufanya mawasiliano ya video Wi-Fi pia inasaidia wakati unaitaji kupakua faili kubwa au kuangalia vitu vya muda mrefu Maana data ya simu inaweza kukauka haraka Lakini pia napenda kutumia data ya simu wakati nimekua njiani au niko mahali ambapo Wi-Fi haipo Kwa mfano, ikiwa niko safarini au niko kwenye mkutano nje ya ofisi Mara nyingi napenda kutumia data ya simu ili niendelee kwasiliana na watu au kufanya kazi. Data ya simu inakua muhimu sana kwa sababu inakupa uhuru wa kutumia interneti popote ulipo. Hata kama siwezi kupata wifi, bado ninaweza kufanya mambo muhimu kama kutupa ujumbe kupiga simu au kuangalia tarifa kwa haraka. Kitu kingine ninachopenda kuhusu data ya simu ni kwamba ni rahisi kuipata. Kama nimeenda njena nimeona sina wifi, ninaweza kununuwa bundles kwa haraka na hiyo inanisaoka. Lakini napenda kuwa mwangalifu kwa sababu data ya simu inaweza kuwa ghali ikiwa hutumia kwa makusudi. Kwa hiyo mara nyingi napendelea kutumia data ya simu kwa vitu muhimu tu kama mwasiliano ya haraka au kazi ya dharura. Sasa kwa vitu vinavyohitaji mtandao mkubwa kama video, napendelea kutumia wifi. Na pia napenda kutumia wifi kwa sababu inakuwa imara zaidi. Mara nyingi wifi nyumbani huwa na mtandao mzuri na haingii imara kwa imara. Lakini data ya simu inaweza kuwa na interruptions hasa kama uko eneo la mtu mwingi au mtandao haupo sawa. Kwa hiyo, ninapenda kufanya mambo muhimu kwa mkutano wa video na pendelea wifi ili nisikose muunganiko.

Mafunzo ambayo ningependa kupata kazini ni yale yanayo ongeza ujuzi wangu wa mawasiliano na uongozi. Hii ni kwa sababu mawasiliano ni kitu muhimu sana katika kazi yoyote. Ukijua kuwasiliana vizuri, unajua jinsi ya kuelezea mawazo yako kwa uwazi, na pia unajua jinsi ya kuelewa watu wengine. Nafikiri mafunzo haya yananiweka tayari kwa majukumu zaidi. Hasa kama siku moja nitapata nafasi ya kuwa msimamizi au kiongozi wa timu. Kwanza, ningependa mafunzo ya mawasiliano ya kazi. Hii ina maana ya kujifunza jinsi ya kuandika barua pepe za kitaalamu, jinsi ya kuwasilisha taarifa kwa uwazi na jinsi ya kuzungumza na wateja au wenzako bila kusababisha kutoelewana. Pia ningependa kujifunza jinsi ya kutoa maoni kwa njia ya heshima na jinsi ya kupokea maoni kwa uvumilivu. Hii ni muhimu sana kwa sababu kazi nyingi zinahitaji kufanya kazi kwa timu na kama mawasiliano yako si mazuri kazi inaweza kuharibika. Ningependa mafunzo ya usimamizi wa muda na uzalishaji. Hii ni mafunzo yanayofundisha jinsi ya kupanga kazi kwa ufanisi, jinsi ya kueka kipaumbele na jinsi ya kuepuka kupoteza muda. Mara nyingi kazi huwa nyingi na unahitaji kujua jinsi ya kuzipanga vizuri ili usikose muda. Mafunzo haya yananiweka tayari kwa kazi yenye msongamano na yananiwezesha kufanya kazi kwa ubora zaidi. Pia yananiwezesha kujua jinsi ya kutatua matatizo kwa haraka bila kuchanganyikiwa. Ningependa mafunzo ya teknolojia mpya au ujuzi wa kompyuta. Hii ni muhimu kwa sababu kazi nyingi sasa zinahitaji kutumia programu na zana za kidijitali. Ningependa kujifunza jinsi ya kutumia programu za Excel, jinsi ya kutumia zana za usimamizi wa kazi, au hata jinsi ya kutumia mawasiliano ya mtandao kama video conferencing. Hii itanisaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi, na pia itanifanya niwe na uwezo wa kushiriki katika kazi ya timu kwa urahisi. Na pia, ningependa mafunzo ya huduma kwa wateja. Hii ni muhimu kwa sababu wateja ni sehemu ya muhimu ya kampuni. Ningependa kujifunza jinsi ya kushugulikia wateja wenye malalamiko kwa utulivu, jinsi ya kuelewa mahitaji yao na jinsi ya kutoa suluhisho kwa haraka. Hii ni ujuzi ambao unahitajika sana hasa kwa kazi zinazohusiana na mauzo au za huduma.

Mafanikio ninayo thamini kazini ni yale ambayo hayakuonekana tu kwa matokeo ya haraka, bali ni yale ambayo yalikuwa na mabadiliko ya kweli katika jinsi ni navyofanya kazi na jinsi ni navyo shirikiana na wengine. Kwa upande wangu, kuna mafanikio kadhaa niliyo yapata ambayo niliyathamini sana. Lakini la muhimu zaidi ni kukuza ujuzi wangu wa kufanya kazi kufanisi na kwa nithamu. Nilithamini sana mafanikio ya kubadilisha tabia yangu ya kazi. Awali nilikuwa mtu ambaye nafanya mambo kwa haraka sana bila kupanga kazi. Nilikuwa nikichukua kazi nyingi kwa wakati moja na mara nyingi ningeishia kuchoka au kufanya makosa. Lakini nilipoanza kujifunza kupanga kazi na kuweka kipaumbele. Nilianza kuona mabadiliko, nilianzisha mfumo wa kufanya orodha kazi, kuweka muda wa kazi na kufanya kazi ngumu kwanza. Hii ili nifanya niwe na utaratibu na nikaona kazi ikianza kuenda vizuri. Hii ni mafanikio ninayo thamini kwa sababu ili nibadilisha kabisa na kunifanya niwe mtaalamu zaidi. Mafanikio ninayo thamini pia ni yale ya kushughulikia wateja kwa ufanisi. Kuna wakati nilipokea malalamiko kutoka kwa mteja na nilijua kwamba kama sitashughulikia vizuri itakuwa shida kubwa. Nilichukua muda kusikiliza kwa makini, kuelewa tatizo na kisha kutafuta suluhisho kwa haraka. Nilifanya kazi na timu yangu na hatimaye tukafanikisha kumaliza tatizo. Mteja alirihidhika na hata alitoa shukrani. Hii ilifanya nijione kuwa nina uwezo wa kushughulikia changamoto kwa utulivu. Ni mafanikio ninayo thamini kwa sababu yali nifanya niwe na imani zaidi na ujuzi wa huduma kwa wateja. Pia kushiriki katika miradi mkubwa. Nilishiriki kwenye mradi ambayo ulikuwa na changamoto nyingi na tulikuwa na muda mfupi, lakini nilifanya kazi kwa bidhii, nikaweka mawasiliano ya karibu na timu na tukafanya kazi kwa mpangilio. Hatimaye mla ulimalizika kwa wakati na kwa ubora. Hii ilinifanya nijione kuwa nina uwezo wa kufanya kazi kama timu na kufanikisha malengo. Hii ni mafanikio ninayo thamini kwa sababu ni kazi ambayo ilionyesha ufanisi kwa pamoja. Na zaidi ya yote, mafanikio ninayo thamini ni yale ya kuijiamini zaidi. Kwa sababu kazini kuna wakati unahisi kama huwezi, lakini unapofanya kazi kwa nithamu na kwa mwelekeo unapata imani. Nilijifunza kuwa hata kama kuna changamoto, bado ni na uwezo wa kushinda. Hii mafanikio ninayo thamini zaidi kwa sababu ni kitu kinachonisa ukuwaji wangu wa binafsi.

Mimi napendelea mfumo wa simu ambao ni rahisi kutumia unaofanya kazi kwa haraka na unaendana na programu nyingi za kazi. Kwa kawaida, watu wengi wanapenda mfumo wa Android kwa sababu ni rahisi kupata simu kwa bei tofauti na pia kuna programu nyingi zinazopatikana. Pia Android inakuwa na customization nyingi, yani unaweza kubadilisha mambo kwa ama unavyotaka. Kwa mfano, unaweza kuweka mipangol ya kipeke na unaweza kubadilisha themes na unaweza kuunda vitu vya haraka kwa kutumia widget. Hii inanifanya nipende mfumo wa Android kwa sababu unanikubali kufanya mambo kwa urahisi. Lakini pia napenda mfumo wa simu ambao una usalama mzuri. Kwa hiyo, napenda simu ambayo ina mfumo wa usalama kama kuingiza nambari, alama ya vidole au uso. Hii ni muhimu kwa sababu simu ni kitu cha kibinafsi na unaitaji kulinda tarifa zako. Kwa mfano, kama kuna watu wanaweza kuona ujumbe wako au picha zako, hiyo inaweza kuwa shida. Kwa hiyo, napenda mfumo ambao unachaguzi nyingi za usalama ili niwe na amani ya akili. Napenda mfumo wa simu ambao una betri nzuri. Hii ni mfumo ambao ni muhimu kwa sababu mara nyingi nakuwa na shuguli nyingi za kazi na siwezi kuangalia simu kila mara. Napenda simu ambayo inaweza kudumu siku nzima bila kuhitaji kuchaji mara kwa mara. Hii inasaidia sana kwa kazi na maisha ya kila siku. Kwa mfano, kama niko njiani au niko kwenye mkutano, siwezi kuangalia chaji kila mara. Kwa hiyo, napenda mfumo ambao unatumia betri vizuri. Na zaidi ya hayo, napenda mfumo wa simu ambao una kamera nzuri. Hii si kwa sababu napenda kupiga picha kila wakati. Bali, kwa sababu maranyingi napenda kuhifadhi kumbukumbu za maisha kama picha za familia au picha za kazi. Kamera nzuri inafanya picha ziwe safi na nzuri na hiyo inafanya niwe na furaha.

Nakuru ni mji ambao kila mara unanikumbusha nyumbani na kwa sababu ya hali yake ya hewa, mandhari na watu wake. Nilihisi kwamba ni mahali pa kipekee nilipokuwa mdogo nakuru ilikuwa kama sehemu ya hadithi kwa sababu ilikuwa na vitu vingi vya kuona na watu wengi wa aina mbali mbali. Kila wakati naporudi nyumbani nahisi kuna kitu kipya kinachoniburudisha. Kumbu kumbu yangu ya kwanza nakuru ni soko lake. Ambalo lilikuwa mahali watu wanakuja kwa wingi. Soko hilo lilikuwa na rangi nyingi. Sauti za watu wanaponunua na kuuza na harufu ya chakula cha kupendeza. Nilipokuwa mdogo, nilipenda kuenda sokoni na mama yangu. Mama alikuwa ananunua mboga, matunda na vitu vya nyumbani. Mimi nilikuwa nikitembea huku na huko. Nikitazama jinsi watu wanavyo uza bidhaa zao kwa sauti ya juu. Mara nyingi nilikuwa na furaha sana kwa sababu niliona vitu tofauti kama matunda ya rangi nyingi na chakula cha kienyeji kinachopikwa kwa haraka huo ulikuwa wakati ambao nilihisi maisha ya mji. Kumbu kumbu nyingine ambayo siwezi kusahau ni karioko ya nakuru. Hapo ilikuwa mahali ambapo watu walikuwa wakikusanyika kwa shughuli mbali mbali na mara nyingi kuna mziki na vichekesho. Nilipenda kuenda huko na marafiki wangu, tukicheza na kuzungumza. Kulikuwa na maeneo ya kucheza na hata watu wanacheza ngoma. Hii ilinifanya nijisikie kuwa ni mji wa maisha na furaha. Zaidi ya hayo nakuru ilikuwa na mandhari nzuri, za milima na miti. Kumbu kumbu ya kuvutia zaidi ni maji ya mto na maeneo ya kijani. Nilipenda kuenda kwenye maeneo ya kijani na kupumua hewa safi hasa wakati wa weekend. Hapo nilihisi mbali na kelele za mji na nilifurahia kuwa na muda wa kutulia. Nilihisi kwamba nakuru ina mchanganyiko wa mji na utulivu wa asili. Lakini jambo ambalo linanifanya nipende huko zaidi ni watu wake. Watu wa nakuru ni wa kirafiki na mara nyingi wanapokuwa na mwelekeo wa kusaidiana. Nilikuwa nikiona majirani wakisaidiana na hata watu wasio julikana wakitoa heshima. Hii ilinifanya nijisikie kuwa ni mahali pa watu wa moyo mzuri. Kumbu kumbu ya mwisho ninayopenda ni ile siku ya mvua. Ni mji ambao unapata mvua nyingi na wakati wa mvua mji unakua wa tofauti. Mvua inafanya njia kuwa na unyevu na nakumbuka harufu ya udongo. Mimi nilipenda kuenda nje na kuchukua muda wa kutembea kidogo nikiwa nimevaa viatu vya mvua. Hii ilikuwa hisia ya utulivu na uzuri wa mji.